Jaketi ni vazi muhimu linalosaidia kujikinga dhidi ya baridi na upepo. Huvaliwa sana asubuhi au jioni wakati hali ya hewa ni ya baridi. Mbali na kutoa joto, jaketi pia huongeza mvuto wa muonekano wa mtu. Kuna aina na rangi mbalimbali za jaketi kulingana na matumizi na mapendeleo ya mtu. Hivyo kila mmoja anaweza kuchagua jaketi linalo mfaa na kumfanya ajihisi vizuri.

Dheluji ni barafu laini linaloanguka kutoka angani wakati hali ya hewa ni ya baridi sana. Hutokea zaidi katika maeneo ya baridi kali au milimani na hubadilisha mandhari kuwa meupe na mazuri kuvutia macho. Ingawa Dheluji huleta furaha kwa michezo na mandhari ya kupendeza pia inaweza kusababisha changamoto kama barabara kuteleza na baridi kali.

Suruali ni vazi la kawaida linalano valiwa kufunika sehemu ya chini ya mwili, kuanzia kiunoni hadi miguuni. Huvaliwa na watu wa rika zote katika mazingira mbalimbali kama kazini, shuleni au nyumbani. Kuna aina tofauti za surwali kama za kitambaa, jeans na za michezo, kila moja ikiwa na matumizi yake. Surali hutoa faraja, heshima na uhuru wa kutembea na ndio sababu imekua sehemu muhimu ya mavazi ya kila siku.

Rahisi ni kitu kinachofanya maisha yawe mepesi na yasiyo na msongo wa mawazo. Wakati mambo yanapokuwa rahisi, tunayaelewa haraka na kuyatekeleza bila shida. Rahisi pia hutupa muda wa kupumzika, kufikiri vizuri na kufurahia kile tulicho nacho. Katika kazi, masomo au maisha ya kila siku, kuchagua njia rahisi hutusaidia kufanya maamuzi bora na kuishi kwa amani.

Manjano ni rangi ya ngavu inayo vutia macho na kuleta furaha. Mara nyingi uhusishwa na jua, mwanga na matumaini mapia. Rangi hii huleta hisia za uchangamfu ni shati na ubunifu. Katika mazingira ya nyumbani au mavazi, manjano huongeza uzuri na hufanya mahali paonekane hai na lenye mvuto.

Malipo ni dhawabu au fidia. Anayopata mtu baada ya kufanya kazi au kutoa huduma fulani. Malipo yana umuhimu mkubwa kwa sababu humsaidia mtu kukidhi mahitaji yake ya kila siku na kujisikia kuthaminiwa. Yanapokuwa ya haki na kwa wakati huongeza motisha, uaminifu na ari ya kufanya kazi kwa bidii zaidi.

Blue ni rangi inayowakilisha utulivu, amani na uaminifu. Mara nyingi huhusishwa na anga na bahari. Hivyo huleta hisia za kupumzika na usalama. Rangi ya blue hupendwa katika mavazi na mapambo kwa sababu hutuliza akili na kuonyesha umakini na nidhamu.

Fanya kazi inamanisha kutumia muda, guvu au akili yako, kutimiza jukumu au kufanikisha lengo fulani. Kufanya kazi kwa bidii husaidia mtu kufikia mafanikio, kujipatia riziki na kujenga heshima. Pia hujenga nidhamu, uvumilivu na kujitegemea na mara nyingi matokeo yake huleta furaha na kurithika kwa mtu binafsi.

Andika nitendo la kuweka maneno, mawazo au hisia kwenye karatasi, kompyuta au kifaa kingine. Kuandika husaidia kuwasilisha ujumbe, kuhifadhi kumbukumbu na kuelezea hisia. Ni njia muhimu ya kujifunza kuwasiliana na kuunda mafanikio katika maisha ya kila siku.

Komputa ni kifaa kinacho tumika kuchakata tarifa, kuhifathi data na kusaidia kufanya kazi mbalimbali kwa haraka na kwa usahihi. Inasaidia watu kufanya hesabu, kuandika, kwasiliana, kujifunza na burudika. Kompita imekua sehemu muhimu katika maisha ya kila siku, kazi na elimu.

Tafuta nitendo la kuangalia, kuchunguza, au kugundua kitu ambacho hakijulikani, au kimepotea. Wakati tunatafuta, tunatumia akili, rasilimali, na mara nyingine ujuzi wa kutumia zana mbalimbali. Kutafuta, kuna saidia kupata suluhisho, habari, au vitu muhimu katika maisha ya kila siku.

Disemba ni mwezi wa mwisho wa mwaka unaojulikana kwa baridi, sherehe na maandalizi ya kuukaribisha mwaka mpya. Ni wakati wa familia kukutana, kusherehekea na kuonyesha upendo. Pia disemba huakilisha mwisho wa kipindi na nafasi ya kutafakari kuhusu mafanikio na changamoto za mwaka ulio pita.

Benki nitaasisi inayo hifadhi fedha za watu na mashirika, kutuoa mikopo na kusaidia katika shughuli za kifedha. Benki husaidia watu kupanga matumizi yao kuekeza na kulipa bili kwa urahisi. Pia nisehemu muhimu katika ukuwaji wa biashara na uchumi kwa kutuoa huduma za kifedha, salama na za kuaminika.

Januari ni mwezi wa kwanza wa mwaka, unawakilisha mwanzo mpya na fursa za kuanzisha mipango mipya. Watu huutumia kuekeza malengo mapya, kupanga bajeti na kutafakari juu ya maisha yao. Januari pia mara nyingi huwambatana na baridi katika sehemu nyingi, lakini huleta matumaini na motisha ya mwaka mpya.

Sukari ni dutu tamu inaotumika kuongeza ladha kwenye vyakula na vinywaji, inapatikana katika asili kama kwenye matunda na pia kutengenezwa viwandani kutoka kwa miwa au bit. Sukari hutoa ni shati haraka kwa mwili lakini inapaswa kuliwa kwa kiasi ili kuepuka matatizo ya kiafya kama ugonzo ya kisukari au meno kuharibika.

Upepo ni mtiririko wa hewa, unausogea kutoka sehemu yenye shinikizo la juu kwenda sehemu yenye shinikizo la chini. Upepo unaweza kuwa wa baridi au wa joto, na mara nyingine huleta mvua au thoruba. Pia, upepo usaidia katika kupooza mwili, kupeleka mbegu au kuendesha mitambo kama vile mashine za upepo au windmill.

Treni ni gari lenye reli linalo sogea kwa kutumia injini na kupeleka abiria au mizigo kutoka sehemu moja hadi nyingine. Treni ni njia ya usafirishaji wa haraka, salama na yenye gharama nafuu. Hasaa kwa safari za umbali mrefu. Pia husaidia kupunguza msongamano wa barabara na kuimarisha biashara na uchumi.

Chelewa inamaanisha kuchelewa au kufikia mahali fulani kufanya jambo au kukamilisha kazi baada ya muda uliopangwa. Wakati mtu anachelewa, mara nyingi husababisha kutokuwa na utaratibu, stress au hasara. Hata hivyo, kuchukua muda kwa makini badala ya haraka bila mpangilio pia kunaweza kuwa bora.

Supu ni chakula kinachopikwa kwa mchanganiko wa maji, mchuzi au maziwa pamoja na viungo mbalimbali kama mboga, nyama, samaki au pasta. Ni chakula kinachopendeza sana kwa sababu ni laini, rahisi kumeza na hutua nishati pamoja na virutubisho muhimu kwa mwili. Supu inaweza kuwa ya moto au baridi, na mara nyingi hutumika kama kinyuaji cha mwanzo kabla ya chakula kikubwa. Kuna aina nyingi za supu, kama supu ya mboga inayotengenezo na karoti, spinachi au mchicha, supu ya nyama inayotengenezo na ng'ombe, kuku au kondo, supu ya samaki au dagaa na supu ya krimu inayo tengenezo kwa maziwa au jibini. Supu si tu chakula kitamu, bali pia ni njia nzuri ya kutumia viungo mbalimbali, venyelishe na kuunda mlo kamili. Haitha, supu ufanya mtu ajisikie joto na raha hasa katika usiku za baridi na nisehemu muhimu ya tamaduni nyingi duniani.

Bonasi ni thawabu au malipo ya ziada anayopatiwa mtu juu ya mshahara au fidia yake ya kawaida. Mara nyingi kutokana na kazi nzuri mafanikio au kusherehekea tukio maalum. Bonasi huongeza motisha kuonyesha kuthaminiwa na mara nyingine husaidia kufidia jitihada za ziada zilizo fanywa kazini. Inaweza kuwa ya fedha, zawadi au faida nyingine za kifedha.

Ubora ni hali au sifa ya kitu kinacho onekana kuwa bora, chenye thamani au kinachofaa kulingana na viwango fulani. Kila jambo lenye ubora linaashiria uimara, usahihi, ufanisi au uzuri. Ubora ni muhimu katika maisha ya kila siku, kazi na biyashara kwa sababu husaidia kupata matokeo bora kwa minika na kurithisha watumiaji au wateja.

Nywele ni nyuzi ndogo zinazo kuwa kwenye ngozi ya kichwa au sehemu nyingine za mwili. Nywele hutoa ulinzi kama wakupunguza joto mwilini kulinda kichwa kutokana na jua na pia huchangia mwonekano na mitindo ya mtu. Kuzitunza vizuri kuna hakikisha zinakuwa kwa afya na zinabaki zenye nguvu na thifu na zenye mvuto.

Mkono ni sehemu ya juu ya mwili inayounganisha bega na kidole na inatumiwa kwa kushika vitu, kufanya kazi au kueleza hisia. Mikono ni muhimu kwa shughuli za kila siku kama kula, kuandika, kupiga na kucheza mchezo. Pia hutumika katika mawasiliano ya sio ya maneno kama kushikana mkono au kuonyesha ishara.

Dada ni mwanamke ambaye ana uhusiano wa kifamilia na mtu fulani kwa kawaida ni mtoto wa wazazi hao hao au kutoka familia moja. Dada hutoa upendo, msaada na urafiki wa karibu wa maisha. Uhusiano na dada mara nyingi unajumuisha kushirikiana, kucheka pamoja na kusaidiana wakati wa furaha au changamoto.

Kushindwa ni hali ambapo mtu hawezi kufanikisha lengo au kutimiza jambo alilokusudia. Ingawa mara nyingi husababisha huzuni au kuchanganikiwa, kushindwa pia ni fursa ya kujifunza, kuboresha mbinu na kuwa na uzoefu zaidi. Watu waliojifunza kushindwa kwa busara huweza kukabiliana na changamoto kwa ujasiri na kufanikisha malengo yao yajayo.

Shule ni mahali ambapo watoto, vijana na hata watu wazima hujifunza maarifa, ujuzi na maadili muhimu kwa maisha. Shule hutoa elimu ya masomo mbalimbali kama hisabati, sayansi, lugha na sanaa na pia hujenga maadili kama nithamu, ushirikiano na heshima. Ni sehemu muhimu ya kukuza akili, kibinafsi na kijamii na husaidia mtu kuwa tayari kwa maisha ya baadaye.

Wakati mwingine, inamaanisha kufanyika kwa jambo fulani si mara zote, bali kwa vipindi au nyakati maalumu. Nidhihirisho la kutokuwa na utaratibu wa kila siku na mara nyingi hutumika kuelezea matukio yasio ya kawaida au mabadiliko ya hali fulani. Wakati mwingine pia hutoa nafasi ya kubadilika, kupumzika au kufanya mambo kwa utaratibu, unaofaa zaidi.

Wasilisho ni tendo la kuwasilisha taarifa, maoni, au ujuzi kwa watu wengine kwa njia ya maneno, maandishi, picha au media mingine. Wasilisho huwezesha kueleza mawazo kwa uwazi, kushirikiana na kuelimisha au kuvutia hathira. Katika shule, kazi au mikutano, kufanya wasilisho vizuri kuna saidia kuelezea ujumbe kwa ufasaha na kuathiri watu kwa njia nzuri.

Rangi ya chungwa ni mchanganyiko wa nyekundu na njano. Inayo wakilisha joto, furaha na nishati. Mara nyingi huhusishwa na matunda ya chungwa na huleta hisia za mwanga na maisha. Katika mavazi, mapambo au sanaa, rangi ya chungwa huonekana angavu na kuvutia na mara nyingine hutoa hali ya ubunifu na uchangamfu.

Nyekundu ni rangi ang'avu inayo wakilisha nguvu, shauku, upendo na hisia kali. Mara nyingi huhusishwa na damu, joto na sherehe. Katika mavazi, mapambo au alama za tahadhari, rangi nyekundu huvutia macho na kuashiria umuhimu, hofu au msukumo wa hisia. Ni rangi yenye nguvu inayoweza kuashiria nguvu na ushawishi.

Mke ni mwanamke aliye olewa ambaye anawuhusiano wa kifamilia na mume wake. Mke mara nyingi huchangia katika kujenga familia, kutunza watoto, kushirikiana katika maisha ya kila siku na kutoa upendo na msaada wakihemko. Uhusiano wamke na mume unajumuisha heshima, uwaminifu na mshikamano wa pamoja katika changamoto na furaha za maisha.

Agosti ni mwezi wa nane wa mwaka. Unaojulikana kwa joto katika sehemu nyingi na mara nyingi huashiria kipindi cha mapumziko au likizo. Watu hutumia agosti kwa shuguli za familia, sherehe au kupanga miradi mipya. Pia ni wakati wakutafakari kuhusu mafanikio ya mwaka na kujiandaa kwa mabadiliko au malengo mapya yanayo kuja mwishoni mwa mwaka.

Ratiba ni mpangilio wa muda, unaonyesha shughuli, kazi au matukio yanayopaswa kufanyika katika vipindi vya wakati maalumu. Ratiba husaidia kupanga maisha kwa utaratibu, kuepuka mkanganyiko na kuhakikisha kila jambo linafanyika kwa wakati wake. Kwa kazi, shule au shughuli za kila siku, ratiba ni muhimu ili kuongeza ufanisi na kudumisha nidhamu.

Joto ni kiwango cha moto au baridi kinacho hisiwa au kupimwa katika hewa, maji au vitu. Joto linaathiri maisha ya kila siku, afya, mavuno na shuguli za binadamu. Kwa mfano, joto kali linaweza kufanya watu wahisi uchovu au kiu. Huku joto la wastani likileta faraja na urahisi wa kufanya kazi. Pia joto hufanya mazingira yawe na hali maalum kwa viumbe na mimea kuishi.

Julai ni mwezi wa saba wa mwaka. Unaojulikana kwa joto kali katika sehemu nyingi na mara nyingi huashiria kipindi chalikizo au mapumziko ya shule. Watu huutumia julai kwa shughuli za familia kusafiri au kusherehekea matukio maalum. Pia ni wakati wakufurahia mwanga wajua, shughuli za nje na kupanga mambo mapya ya mwisho wa mwaka.

Kibodi ni kifaa cha kuingiza taarifa kwenye kompyuta au simu. Kinacho undwa na vitufe vinavyo wakilisha herufi, namba na alama maalum. Kwa kutumia kibodi, mtu anaweza kuandika maandishi kuagiza amri au kuthibiti programu mbalimbali. Kibodi ni chombo muhimu kwa kazi, masomo na mawasiliano ya kidigitali kwa sababu hufanya kuwasilisha taarifa kuwa rahisi na haraka.

Basi ni gari kubwa linalosafirishia abiria kutoka sehemu moja hadi nyingine. Mara nyingi kwa umbali, wakati au mrefu. Basi hutoa usafirishaji wa pamoja, wa bei nafuu na husaidia kupunguza msongamano wa barabara. Pia ni njia muhimu kwa watu kufika kazini, shuleni au kwenye shughuli za kijamii kwa urahisi na usalama.

Mama ni mwanamke ambaye anatunza kulea na kumpa upendo mtoto wake, na mara nyingi pia hutoa msaada wa kihemko na kifamilia kwa familia nzima. Mama ananafasi muhimu katika familia kwa sababu husaidia kujenga heshima, maadili na malezi ya watoto. Upendo wa kujitolea kwa mama huchangia sana katika furaha, uthabiti na mafanikio ya familia.

Usiku nikipindi cha mchana kisha jua kuzama, ambapo giza huenea na wengi hushika usingizi. Usiku hutoa nafasi ya kupumzika, kutafakari na kufanya shuguli za ndani za kifamilia. Pia ni wakati wa utulivu ambapo viumbe wengi hupumzika na anga huonekana kwa nyota na mwezi. Ikileta hisia za amani na utulivu.

Mapema inamaanisha kufanyika au kuanza jambo kabla ya muda wa kawaida au kabla ya wengi wengine. Kufanya mambo mapema husaidia kuwa na muda wa kutosha, kuepuka msongamano na kufanya kazi kwa utulivu. Pia huchangia nithamu, mpangilio mzuri na mara nyingi huleta matokeo bora katika maisha ya kila siku.

Haraka inamanisha kufanya jambo kwa muendo waju au kwa muda mfupi bila kuchelewa. Wakati mtu anafanya kitu haraka, mara nyingi anajaribu kuhitimisha kazi au kufika mahali mapema. Ingawa haraka inaweza kusaidia kuokoa muda, pia inahitaji tahathari ili kuepuka makosa au wajali. Haraka mara nyingine huonyesha ari, nguvu na msukumo wa kufanya kazi.

Mkono ni sehemu ya mwili inayounganisha bega na kidole na inatumwa kushika, kugusa, kufanya kazi au kuonyesha hisia. Mikono ni muhimu kwa shughuli za kila siku kama kula, kuandika, kucheza au kushika vitu. Pia hutumika katika mawasiliano yasiyo ya maneno kama kushikana mikono au kuonyesha ishara za hisia.

Polepole inamaanisha kufanya jambo kwa utulivu kwa mwendo wataratibu bila haraka. Njia hii husaidia kuepuka makosa, kuzingatia maelezo na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Aitha, kufanya jambo polepole huleta utulivu wa akili, kuraisisha maamuzi na mara nyingi huzaa matokeo bora zaidi.

Kijani ni rangi inayo husishwa na mimea, ukuwaji na maisha. Mara nyingi huleta hisia za utulivu, amani na ukuwaji wakimaisha. Katika mazingira, mavazi au mapambo, rangi ya kijani hupendeza macho, hutaoa mwonekano safi na mara nyingine huchangia hisia za afya na ustawi.

Viatu ni mavazi yanayo vikwa mguu kwa ajili ya kulinda mguu, kurahisisha kutembea na kuongeza faraja. Viatu hutoa usalama kutokana na udongo, mawe au moto na pia huchangia mtindo na muonekano wa mtu. Kuna aina nyingi za vyatu kama vyatu vya kawaida, vya michezo, vya ofisi au vya sherehe. Kila kimoja kikiwa na matumizi maalumu.

Tutaonana baadae ni usemi unaotumika kuashiria kuachana na mtu kwa wakati huu, huku ukionyesha matumaini ya kukutana tena baadae. Usemi huu hutoa hisia za heshima, urafiki na matumaini, na mara nyingi hutumika katika mazungumzo ya kila siku, shuleni, kazini au kati ya marafiki na familia. Ni njia nzuri ya kuondoka bila kuishia hisia mbaya.

Kwaheri ni usemi unaotumika kuaga mtu wakati wakuondoka. Unaonyesha kumaliza mazungumzo au kuachana kwa muda fulani au milele. Usemi huu huashiria heshima, upendo au hisia za upendo wa kirafiki na mara nyingi hutumika kati ya marafiki, familia au wenzetu kazini. Kwaheri pia inaweza kuashiria matumaini ya kukutana tena siku nyingine.

Baiskeli ni kimboleo cha miguu, kinacho tumika kusafiri, kufanya mazoezi au kuburudika. Inajumuisha dwara mbili, mnyororo na pedali ambazo mtu hutumia kuendesha baiskeli kwa nguvu ya miguu. Baiskeli ni njia ya usafirishaji wa gharama na fuu, wa afya na rafiki wa mazingira. Huku ikiwasaidia watu kuboresha nguvu, ustawi wa mwili na urahisi wa kusafiri umbali mfupi au mrefu.

Tatizo ni hali au changamoto inayo hitaji suluhisho au uamuzi. Tatizo linaweza kuwa dogo kama kutoelewa jambo fulani au kubwa kama mgogoro wakifamilia au kazi. Kukabiliana na tatizo, kuna hitaji ufahamu, ustadi na mara nyingine uvumilivu. Kushugulikia tatizo vizuri, usaidia kujifunza kuimarisha uhusiano na kupata suluhisho la kudumu.

Mara kwa mara inamaanisha kufanya jambo fulani kwa utaratibu au kwa muda unaojirudia. Hali hii huonyesha uthabiti nidhamu na uaminifu katika matendo kufanya mambo mara kwa mara husaidia kuboresha ujuzi, kufanikisha malengo na kudumisha tabia au utaratibu mzuri katika maisha ya kila siku.

Takwimu ni namba, data au taarifa za kihesabu zinazokusanywa kupimwa au kuchambuliwa ili kuelewa hali fulani au kufanya maamuzi. Takwimu hutumika katika elimu, biashara, sayansi na maisha ya kila siku kuonyesha mifumo, mwenendo au matokeo ya kitu kilichofanyika. Kuchambua takwimu kwa uangalifu husaidia kupata taarifa sahihi na kufanya maamuzi bora.

Moja kwa moja inamanisha, jambo linapofanyika bila kuahirishwa kwa haraka au bila njia nyingine zakati. Usemi huu unaweza kutumika kwenye mawasiliano, shuguli za kazi au usafirishaji, ikionyesha uwazi, urahisi na ufanisi. Kufanya jambo moja kwa moja, mara nyingi usaidia kuwokoa muda, kuepuka mchanganyiko na kupata matokeo ya haraka.

Kesho ni siku inayofuata baada ya leo, na mara nyingi huashiria matarajio, mipango au fursa mpya. Watu huutumia kesho kupanga kazi, mikutano au shughuli za kibinafsi na jamii. Pia kesho hutoa matumaini ya kufanya mambo vizuri zaidi, kurekebisha makosa au kufanikisha malengo yalio pangwa.

Kushoto ni upande wa mwili au kitu kilicho kinyume na kulia. Husemi huu hutumika kuelezea mwelekeo nafasi au mabadiliko kama kushoto kwenye barabara au kushoto kwenye chumba. Kushoto pia mara nyingine huchangia kuelewa mwelekeo au maelekezo kwa usahihi katika maisha ya kila siku.

Mei ni mwezi watano wa mwaka. Unaojulikana kwa hali ya hewa yenye mchanganyiko wa joto na mvua katika sehemu nyingi. Watu hutumia mei kwa shughuli za sherehe, kazi za shamba, au kupanga miradi mipya. Pia ni wakati wakusherehekea siku maalum kama siku ya wafanyakazi katika nchi nyingi, na mara nyingi hutoa fursa ya kufurahia asili na ukuaji wa mimea.

Sielewi ni usemi unaotumika kueleza hali ya mtu ambapo haelewi jambo fulani, maelezo au hali iliyo elezwa. Usemi huu huashiria kutokua na ufahamu au kutoelewa vyema na mara nyingi hutumika kuomba ufafanuzi zaidi. Kutoelewa si jambo la kuthalilisha, bali ni fursa ya kuuliza, kujifunza na kupata marifa sahihi.

Ngumu inamaanisha jambo ambalo ni gumu kufanya, kuelewa au kufanikisha kutokana na changamoto, ugumu au masharti magumu. Shida ngumu mara nyingi zinahitaji ustadi, uvumilivu na mbinu maalum ili kushughulikiwa. Ingawa ngumu inaweza kuleta stress au kuchanganyika, kushugulikia mambo ngumu hujenga uzoefu, ujasiri na mafanikio makubwa zaidi.

Karibu ni usemi unaotumika kumpokea mtu kwa furaha au kumpa fursa ya kuingia, kushiriki au kuungana na wengine. Usemi huu huonyesha ukarimu, upendo na heshima. Na mara nyingi hutumika kwenye nyumba, shule, kazi au mahali popote mbapo mtu anakaribishwa. Karibu pia huongeza hisia za ukaribu na urafiki kati ya watu.

Novemba ni mwezi wa kumi na moja wa mwaka Unoojulikana kwa hali ya hewa yenye baridi kidogo katika sehemu nyingi na mara nyingi huashiria kuanza kwa maandalizi ya mwisho wa mwaka watu huutumia Novemba kusherehekea sherehe za kijamii kuandaa mikutano au kupanga shughuli za mwisho wa mwaka Pia ni kipindi cha kutafakari juu ya mafanikio na changamoto zilizopitia mwaka mzima.

Kongamano ni mkutano mkubwa unaokusanya watu kutoka maeneo mbalimbali ili kujadili, kubadilishana mawazo au kupanga mikakati kuhusu mada fulani. Mara nyingi hukusudiwa elimu, biashara, siasa au maswala ya kijamii na mara nyingi hufanyika kwa vipindi vya siku kadhaa. Kongamano hutoa fursa ya kujifunza, kushirikiana na kuunganishwa na watu wenye malengo sawa au tofauti.

Baba ni mwanaume ambaye ana uhusiano wa kifamilia na watoto wake. Mara nyingi kama mlezi, mlezi wa kifedha au kiongozi wa familia. Baba hutoa upendo, msaada na mwongozo wa kihemko na kimaadili kwa familia. Uhusiano wa baba na watoto unajumuisha malezi, heshima na msaada katika changamoto na mafanikio ya maisha.

Ufanisi ni uwezo wa kufanya kazi au kufanikisha jambo kwa kutumia rasilimali, muda, na nguvu kwa njia bora zaidi na kupata matokeo mazuri. Watu au mashirika yenye ufanisi ufanya kazi kwa mpangilio nidhamu na bila kupoteza muda au rasilimali. Kuongeza ufanisi kunasaidia kufanikisha malengo, kuokoa gharama na kufanikisha maendeleo katika maisha ya kila siku na kazi.

Nzuri ni sifa inayo tumika kuelezea jambo, kitu au hali ambayo ni ya kupendeza, yenye thamani au inayofaa. Nzuri inaweza kuhusisha mwonekano, tabia, matokeo au hisia. Kitu kizuri huchangia furaha, kurithika na hisia za utulivu, na mara nyingi huakisi ubora au thamani katika maisha ya kila siku.

Programu ni seti ya maagizo au kanuni zinazotumika kuendesha kompyuta, simu au kifaa kingine cha kidigitali. Programu husaidia kufanya kazi mbalimbali kama kuandika, kuhesabu, kucheza michezo, kuasiliana au kuthibiti mashine. Kwa kutumia programu, maisha ya kila siku, kazi na burudani hufanywa kwa urahisi, haraka na kwa ufanisi zaidi.

Maziwa ni kinywaji kinacho tolewa na mamalia kama ngombe, mbuzi au binadamu, ambacho ni chanzo muhimu cha virutubishwa kama kalsiamu, proteini na vitamini. Maziwa hutumika moja kwa moja au kutengenezwa kuwa bidhaa mbalimbali kama jibini, siyagi, yoghurt na mtindi. Kunywa maziwa kunasaidia kuimarisha mifupa, meno na kutoa nishati muhimu kwa mwili.

Februari ni mwezi wapili wa mwaka. Unaojulikana kwa kuwa na siku chache kuliko miezi mingine, mara nyingi siku 28 au 29 katika mwaka wakipindi chakuruka. Watu huutumia februari kusherehekea sherehe maalum kama siku ya wapenda nao, kupanga mipango ya mwanza wa mwaka na kuendelea na shughuli za kazi au shule. Pia ni mwezi unao asiria baridi katika sehemu nyingi na wakati wakufurahia sherehe zandani au familia.

Kituo ni mahali malum ambapo watu magari au huduma hukusanyika kuanzia au kuishia safari au kutua huduma fulani Mfano ni kituo cha basi kituo cha polisi au kituo cha televisheni kituo husaidia kupanga shughuli kurahisisha mawasiliano na kufanya usafirishaji au huduma zingine ziwe rahisi na za mpangilio.

Hasara ni kupoteza kitu cha thamani kama mali, pesa, muda au fursa, kutokana na jambo lisilotarajiwa au kutofaulu kufanikisha jambo fulani. Hasara inaweza kuwa ya kifetha, kihisia au kiafya. Ingawa hasara mara nyingine usababisha huzuni au changamoto, pia inaweza kuwa fursa ya kujifunza, kuboresha mbinu na kuepuka makosa ya nao fanana katika siku za usoni.

Mboga ni mimea au sehemu za mimea zinazo liwa kwa chakula, kama karoti, spinachi, mchicha, viazi au kabichi. Mboga hutua virutubisho muhimu kama vitamini, madini na nyuzi muhimu kwa afya ya mwili. Kula mboga kila siku kusaidia kudumisha nguvu, afya ya moyo, mfumo wa mmeng'enyo na kuimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa.

Bajeti ni mpango wa kifedha unao onyesha mapato na matumizi ya mtu, familia au shirika kwa kipindi maalumu. Bajeti husaidia kupanga jinsi pesa zitakavyotumika, kuepuka deni na kuhakikisha kuwa rasilimali zinatumika kwa ufanisi. Pia inarahisisha kufanikisha malengo ya kifedha kuokoa na kufanya maamuzi bora ya matumizi ya kila siku au ya biashara.

Unaweza ni usemi unao tumika kuonyesha uwezo, fursa au ruhusa ya mtu kufanya jambo fulani. Usemi huu huongeza motisha na kuhamasisha mtu kuchukua hatua au kujaribu. Kila mtu anaweza kufanya mambo mbalimbali ikiwa atatumia ujuzi, juhudi na mtazamo chanya.

Tazama ni tendo la kuangalia, kufuatilia au kuzingatia jambo fulani kwa makini. Hutumika wakati mtu anataka kuona kwa macho yake, kuelewa hali au kupata habari muhimu. Tazama pia inaweza kumaanisha kuzingatia kwa makini ili kuelewa au kutathmini jambo kabla ya kufanya uamuzi.

Fedha ni kipimo cha thamani, kinacho tumika kununua bidhaa, kulipa huduma au kuhifathi thamani. Fedha inaweza kuwa ya karatasi, sarafu au kidigitali na ni chombo muhimu katika maisha ya kila siku, biashara na uchumi wa nchi.

Ripoti ni tarifa ilio andikwa au kuwasilishwa kwa maneno kuhusu jambo, tukio au hali fulani. Ripoti hutumika kueleza matokeo, kufafanua maendeleo au kutoa utambuzi wa hali kwa watu wengine. Katika shule, kazi au biashara, ripoti husaidia kutoa taarifa sahihi, kufanya maamuzi bora na kufuatilia maendeleo au changamoto.

Barua pepe ni ujumbe wa kielektroniki unaotumwa na kupokelewa kupitia kompyuta, simu au kifaa kingine chaki digitali. Hutumika kwa mawasiliano rasmi au binafsi kama kutuma taarifa, nyaraka au ujumbe mfupi kwa mtu mmoja au kikundi. Barua pepe hufanya mawasiliano kuwa haraka, rahisi na yenye ufanisi bila kuhitaji kukutana uso kwa uso.

Utendaji ni namna au kiwango ambacho mtu, timu au kifaa hufanya kazi au kufanikisha majukumu yake. Utendaji mzuri huashiria ufanisi, usahihi na matokeo bora. Huku utendaji duni, ukiwaonyesha changamoto au upungufu. Kuelewa na kuboresha utendaji ni muhimu katika kazi, shule, michezo au mashirika ili kufanikisha malengo kwa ufanisi zaidi.

Mawingu ni mkusanyiko wa mvuke wa maji au barafu ilioyayuka angani. Unaoonekana kama matundu ya rangi nyeupe, kijivu au zambarau. Mawingu huchangia hali ya hewa kama mvua, theluji au kivuli cha jua. Pia yanaongeza uzuri waanga, hutoa baridi kidogo na ni sehemu muhimu ya mzunguko wa maji katika sayari.

Mashariki ni upande wa dunia unao ashiria mwelekeo wajua linapo ibuka kila asubuhi.

Interneti ni mtandao mkubwa wa kimataifa unaounganisha kompyuta, simu na vifaa vingine ili kuruhusu mawasiliano, kupata habari, burudani na huduma mbalimbali. Inaruhusu watu kutuma barua pepe, kutumia mitandao ya kijamii, kufanya biashara mtandaoni na kupata elimu. Interneti imekua sehemu muhimu katika maisha ya kila siku kwa kazi, masomo, mawasiliano na burudani.

Saangapi niswali linalo tumika kuuliza muda wa sasa au wakati jambo fulani linatokea. Utumika katika maisha ya kila siku, kupanga shughuli, kuhesabu muda au kuhakikisha kwamba kila kitu kinafanyika kwa wakati unaofaa.

Ushindani ni hali ambapo watu, biashara au makundi yanashindana ili kufikia lengo moja au kuonyesha ubora wao kuliko wengine. Ushindani unaweza kuwa mzuri kwa sababu huchochea juhudi, ubunifu na kujitahidi zaidi. Hata hivyo, unahitaji kufanyo kwa haki na heshima ili kuleta maendeleo na mafanikio bila migogoro.

Sita ni neno linaloweza kuwa na maana tofauti kulingana na muktadha. Kwanza, sita ni nambari inayo kuja baada ya tano na kabla ya saba na hutumika katika kuhesabu, kupanga au kupima vitu mbalimbali. Pili, neno sita pia hutumika kama kitenzi cha kukataa au kuonyesha kutofanya jambo fulani. Kwa hivyo, kuelewa muktadha wa matumizi ya neno sita ni muhimu ili kupata maana sahihi katika mazungumzo au maandishi.

Utafiti ni mchakato wa kukusanya, kuchambua na kutafsiri taarifa ili kupata maarifa mapya au kutatua tatizo fulani. Utafiti hutumika katika elimu, sayansi, biashara na jamii ili kuelewa hali, tabia au mabadiliko yanayotokea. Kupitia utafiti, watu huweza kufanya maamuzi sahihi, kuboresha mbinu na kuchangia maendeleo ya maarifa na jamii kwa jumla.

Screen ni sehemu ya kifaa cha kielektroniki kama simu, kompyuta au runinga. Inayotumika kuonyesha picha, maandishi au video.

Nadra ni neno linalo tumika kuelezea kitu ambacho hakipatikani mara nyingi au ni cha kipekee sana. Kitu Nadra huwa na thamani kubwa kwa sababu ni si rahisi kukiona au kukipata. Mfano wa vitu Nadra ni madini fulani sanaa ya kipekee au matukio yanayo tokea mara chache sana.

Mkakati ni mpango au mbinu iliyopangwa kwa makini ili kufikia lengo fulani. Mkakati hutumika katika biashara, michezo, kazi na maisha ya kila siku ili kutumia rasilimali kwa busara na kushinda changamoto. Kuwa na mkakati mzuri husaidia kupanga hatua, kupunguza hatari na kuongeza nafasi ya mafanikio.

Kinywa ni sehemu ya mwili iliyopo usoni inayotumika kwa kula, kunyua, kuzungumza na kupumua. Kinywa pia husaidia katika mawasiliano kwa kueleza mawazo na hisia kupitia maneno. Kutunza afya ya kinywa ni muhimu kwa sababu huathiri afya ya mwili kwa ujumla na kujiamini kwa mtu.

Mafanikio ni hali ya kufikia malengo au kutimiza jambo lililo pangwa baada ya juhudi, uvumilivu na nithamu. Mafanikio ya naweza kuwa katika masomo, kazi, biashara au maisha binafsi. Kufanikisha jambo huleta furaha, kujiamini na motisha ya kuendelea kufanya kazi kwa bidii zaidi.

Labda ni neno linalotumika kuonyesha uwezekano au shaka kwamba jambo fulani linaweza kutokea au kuwa kweli. Hutumika wakati mtu hajadhibitisha jambo au anataka kuonyesha mwanya wa uwezekano.

Faili ni nafasi au mfumo wa kuhifadhi tarifa, nyaraka au data kwenye kompyuta au kwa karatasi. Faili inaweza kuwa ya maandishi, picha, video au nyaraka nyingine muhimu. Hutumika kupanga, kuhifadhi au kurahisisha upatikanaji wa taarifa ili kuzitumia kwa urahisi wakati unohitajika.

Biashara ni shughuli ya kununua, kuuza, au kubadilishana bidhaa na huduma ili kupata faida. Biashara inaweza kufanywa na mtu mmoja au kikundi, kwa kiwango kidogo au kikubwa. Kuendasha biashara kwa ufanisi husaidia kupata riziki, kuunda ajira na kuchangia ukuaji wa uchumi wa jamii na taifa.

Mazungumzo ni mchakato wa kuwasiliana kati ya watu wawili au zaidi kwa maneno, ili kubadilishana mawazo, taarifa au hisia. Mazungumzo husaidia kuelewana, kutatua migogoro na kuimarisha uhusiano kati ya watu. Pia ni njia muhimu ya kujifunza, kushirikiana na kufanya maamuzi pamoja katika familia, shule, kazi au jamii.

Machi ni mwezi wa tatu wa mwaka. Unaojulikana kwa kuashiria mwanzo wa spring katika sehemu nyingi za dunia na mabadiliko ya hali ya hewa. Watu hutumia machi kwa shughuli za shamba, sherehe za kijamii na kupanga mipango mipya ya mwaka. Pia machi mara nyingine hufungwa na sherehe maalum kama siku ya wanawake duniani na ni wakati wakuanza au kufanikisha miradi mipya.

Tafadhali ni usemi unaotumika kuomba jambo kwa heshima, adabu au upendo. Hutumika wakati mtu anataka msaada, maelezo au ruhusa kutoka kwa mtu mwengine bila kumkosesha heshima. Usemi huu huonyesha adabu, heshima na urafiki katika mawasiliano ya kila siku.

Kabisa ni usemi unaotumika kuelezea kitu kilicho kamili bila kasoro au kwa kiwango kikubwa sana. Hutumika pia kuonyesha ukamilifu, ufaha kabisa au kukabiliana kabisa na jambo fulani.

Baridi kidogo inamanisha hali ya hewa ambayo si kali sana lakini inamvuto wa baridi unawohisiwa. Hutumika kuelezea joto ambalo ni la wastani likiashiria utulivu na faraja. Badala ya baridi kali inaweza kusababisha kukosa raha.

Timu ni kundi la watu walio unganisho kwa lengo moja la pamoja kama kushiriki katika michezo, kazi au mradi fulani. Kila mshiriki katika timu huchangia ujuzi, juhudi na mawazo yake ili kufanikisha lengo la pamoja. Timu nzuri husaidia kuongeza mshirikiano, kuimarisha ufanisi na kufanikisha mafanikio wa ambayo mtu mmoja peke yake asinge yafanikisha.

Kichwa ni sehemu ya juu ya mwili, inayojumuisha ubongo, macho, masikio, pua na mdomo. Kichwa ni muhimu kwa sababu kinahusiana na fahamu, hisia, kuona, kusikia, kunusa na kuzungumza. Pia kichwa hutoa muundo wa uso, unaotambulisha mtu.

Changamoto ni hali au tatizo ambalo linaitaji juhudi, ustadi na uvumilivu ili kufanikishwa au kushugulikiwa. Changamoto inaweza kuwa ya kifetha, kielimu, ya kiafya au kijami. Kukabiliana na changamoto husaidia mtu kujifunza, kuimarisha ujasiri na kupata uzoefu unao msaidia kufanikisha malengo mengine ya maisha.

Kampuni nishirika lililo sajiliwa kisheria, ambalo linasimamiya biyashara, huduma au uzalishaji wa bithaa kwa lengo la kupata faida au kutimiza malengo maalumu. Kampuni inaweza kuwa kubwa au ndogo na mara nyingi inawafanya kazi, rasilimali na mpango wa kazi unaoendana na malengo yake. Kuendasha kampuni vizuri, husaidia kuunda ajira, kuchangia utumi na kutoa huduma au bethazi nazo kithi mahitaji ya jamii.

Karibu ni usemi unaotumika kumpokea mtu kwa ufuraha, heshima na upendo, au kumpa ruhusa ya kuingia, kushiriki au kuungana na wengine. Hutumika katika nyumba, shule, kazi au mahali popote ambapo mtu wanakaribishwa. Usemi huu huonyesha ukarimu, urafiki na hisia za kupokea mtu kwa moyo mkunjufu.

Tafadhali ni usemi unaotumika kuomba jambo kwa heshima, adabu au upendo. Hutumika wakati mtu anahitaji msaada, maelezo au ruhusa kutoka kwa mtu mwingine bila kumkosesha heshima. Usemi huu huonyesha adabu, heshima na urafiki katika mawasiliano ya kila siku.

Jumatatu ni siku ya kwanza ya wiki katika kalenda ya kawaida, na mara nyingi huhesabiwa kama mwanzo wa shuguli za kazi au shule baada ya mapumziko ya wikendi. Siku hii huashiria mwanzo mpya wa mipango ya kazi, masomo na shuguli nyingine za kila siku. Kwa wengi, jumatatu ni siku ya kupanga, kwanza mradi mpia na kuimarisha nithamu ya kazi au shule.

Shati ni ya aina ya nguo inayovaliwa juu ya mwili, mara nyingi kwenye kifua na mikono. Shati inaweza kuwa ya mikono mirefu, mikono mifupi au bila mikono, na hutengenezwa kwa vitambaa vya aina mbalimbali kama pamba, polyester au mchanganyiko wa nyuzi. Shati hutoa faraja, hufanya mtu aonekane safi na mzuri na mara nyingine hutumika kuonyesha mtindo au heshima. Kama shati la vazi au shati la sherehe.

Sikiliza ni tendo la kumsikia mtu au kitu kwa makini, kwa nia ya kuelewa au kufuata maelekezo. Hutumika katika mazungumzo, masomo, kazi au wakati mtu anatoa habari muhimu. Kusikiliza kwa makini, husaidia kuelewa vizuri, kuepuka makosa na kuimarisha mawasiliano kati ya watu.

Kawaida inamaanisha jambo ambalo hutokea mara nyingi, linapangwa au linafuata utaratibu wa kawaida. Hutumika kuelezea hali, tabia au matendo ambavyo si ya kipekee. Bali ni ya kawaida katika maisha ya kila siku.

Baadae inamanisha wakati unaofuata baadae ya sasa, si mara moja, bali baadae ya kipindi fulani. Hutumika kuelezea mipango matarajio au matukio yatakayofanyika baadae.

Tano ni nambali inawafuata baada ya nine na kabla ya sita. Hutumika katika kuhesabu vitu, kupanga haratiba au kupima kiasi chakitu.

Hapana ni usemi unao tumika kuonyesha kukataa, kutokubali au kukanusha jambo fulani. Hutumika katika mazungumzo ya kila siku wakati mtu hataki kufanya jambo au hakubaliani na jambo lililo semwa.

Mashua ni chombo cha maji kinacho tumika kusafiria kwenye mito, mabwawa, maziwa au bahari. Mashua inaweza kuwa ndogo au kubwa, ikitengenezwa kwa mbao, chuma au plastiki na hutumika kusafirisha watu, samaki au mizigo. Mashua ni muhimu kwa usafirishaji wa maji, shuguli za kibiashara, burudani na hata uvuvi.

Maji ni kioo safi, kisicho na rangi, harufu au latha ambacho ni muhimu sana kwa maisha ya viumbe vyote. Maji utumika kunywa, kuosha, kupika, kulima na katika viwanda mbalimbali. Pia ni sehemu ya asili kama mito, maziwa na bahari na huchangia kudumisha afya, usalama wa chakula na mzunguko wa maisha duniani.

Babu ni mzee katika familia, mara nyingi baba wa baba au baba wa mama, ambaye hutoa hekima, mwongozo na msaada wa kifamilia. Babu huchangia malezi, kuhifadhi tamaduni na kusaidia familia katika maamuzi ya muhimu. Uhusiano wa babu mara nyingi hujumuisha heshima, upendo na kujifunza kutoka kwa uzoefu wake wa maisha.

Ununuzi nitendo la kununua bidhaa au huduma kwa kutumia pesa au njia nyingine za malipo. Hutumika kupata mahitaji ya kila siku kama chakula, mavazi, vifaa vya nyumbani au bidhaa za biashara. Ununuzi unaweza kufanywa dukani, sokoni au mtandaoni na husaidia kurahisisha maisha, kufanikisha shughuli na kuridhisha mahitaji ya watu.

Folder ni kifaa au karatasi inayo tumika kuhifadhi nyaraka, faili au taarifa kwa mpangilio ili ziwe rahisi kupatikana. Katika kompyuta, folder ni sehemu ya kuhifadhi faili za kidigitali ikisaidia kupanga data kwa mpangilio maalumu. Folder husaidia kudumisha mpangilio kulinda taarifa na kurahisisha upatikanaji wa nyaraka au faili wakati unazohitaji.

Teknolojia ni matumizi ya ujuzi, mbinu au mashine kuunda, kuboresha au kufanya kazi kwa urahisi na kwa ufanisi zaidi. Inahusisha kompyuta, simu, mitandao, mashine za viwandani na vifaa vingine vya kisasa vinavyo rahisisha maisha. Teknolojia huchangia maendeleo ya elimu, biashara, afya, mawasiliano na burudani. Huku ikifanya shughuli za kila siku kuwa rahisi na haraka.

Saba ni nambari inayofuata baada ya sita na kabla ya nane. Utumika kuhesabu vitu, kupanga ratiba au kupima kiasi cha kitu.

Mbili ni nambari inayo fuata baada ya moja na kabla ya tatu. Kutumika kuhesabu vitu, kupanga ratiba au kuelezea idadi fulani.

Teksi ni gari linalo toa huduma ya usafirishaji wa abiria kutoka sehemu moja kuenda nyingine kwa malipo. Teksi utoa usafiri wa haraka rahisi na wakibinafsi hasa kwa umbali mfupi au pale ambapo usafirishaji wa uma haupo. Teksi inaweza kuwa ya kawaida au ya maajabu na mara nyingi huendeshwa na dereva mwenye leseni.

September ni mwezi wa tisa wa mwaka. Unaujulikana kama mwanzo wa msimu wa shule katika baadhi ya nchi na mara nyingi unashiria mabadiliko ya hali ya hewa. Watu hutumia September kupanga mipango mipya, kuanza miradi na kusherehekea sherehe maalum kama siku za kitaifa au sherehe za familia. Pia ni wakati wakukusanya mazao au kuandaa shuguli za mwisho wa mwaka.

Dirisha ni sehemu ya jengo inaofungua kwenye ukuta ili kuruhusu mwanga na hewa kuingia ndani, na mara nyingine kutazama nje. Dirisha linaweza kuwa na kioo, rundo au chuma, na mara nyingi huwekwa na pazia au rafu. Dirisha husaidia kutoa mwanga wa asili, hewa safi, na pia kuongeza uzuri na muundo wa chumba au jengo.

Lengo ni kitu au matokeo ambayo mtu anataka kufanikisha baada ya kufanya jitihada au kupanga mpango maalum. Lengo linaweza kuwa la kifedha, kielimu, kibinafsi au chakikazi. Kua na lengo husaidia kuelekeza juhudi, kuongeza motisha na kufanikisha maamuzi yenye tija katika maisha ya kila siku.

Usirikiano ni hali au tendo la kushirikiana kati ya watu, makundi au mashirika kwa lengo la kufanikisha kazi, mradi au malengo ya pamoja. Ushirikiano huchangia kufanikisha majukumu kwa urahisi, kuboresha ufanisi na kuimarisha uhusiano. Katika maisha ya kila siku, ushirikiano ni muhimu katika familia, shule, kazi, biashara na jamii kwa ujumla.

Hospitali ni kituo cha afya, kinachotoa matibabu, huduma za wagonjwa, upasuaji, uchunguzi na ushauri kwa kitabibu. Hospitali hutoa huduma kwa wagonjwa walioko ndani na wale walioko nje. Ni sehemu muhimu kwa afya ya jamii kwani husaidia kuokoa maisha, kuzuia magonjwa na kutoaa elimu ya afya kwa wananchi.

Asubuhi ni kipindi cha mwanzo wa siku, mara nyingi baada ya alfajiri na kabla ya mchana, ambapo jua linaanza kuangaza. Wakati wa asubuhi, hufaa kwa kuamka, kufanya mazoezi, kupanga shughuli za siku na kula chakula cha asubuhi. Asubuhi mara nyingi huashiria mwanzo mpya nishati na nafasi ya kupanga mipango ya siku kwa ufanisi.

Jumapili ni siku ya mwisho ya wiki katika kalenda ya kawaida. Mara nyingi hutumika kwa mapumziko, ibada au shughuli za kifamilia. Kwa wengi, jumapili ni siku ya kupumzika baada ya kazi au shule, kushiriki kwenye ibada au kufurahia muda na familia na marafiki. Pia ni siku ya kupanga mipango ya wiki ijayo na kutafakari juu ya mafanikio na changamoto zilizopita.

Kumi ni nambari inayofuata baada ya tisa na kabla ya kumi na moja. Hutumika kuhesabu vitu, kupanga ratiba au kuelezea idadi fulani.

Samaki ni viumbe wa majini vinavyoishi kwenye maji ya chumvi au maji safi, ambavyo hutumia mabawa kuogelea na kupumua kwa kutumia uboho au mapafu maalumu ya samaki. Samaki ni chanzo cha chakula chenye protini, vitamini na madini muhimu. Watu huvua samaki kwa ajili ya chakula, biashara, burudani na mara nyingine kama shughuli za kibiashara au kilimo cha samaki.

Nywa ni tendo la kumeza kinywaji, maji au kunywa kitu chochote ili kupata unyevu, nguvu au lishe. Kutumika kila siku kwa afya ya mwili, kwani kunywa maji au vinywaji vyenye virutubisho, kunasaidia kudumisha nguvu, kinga ya mwili na afya kwa jumla.

Ndugu ni mtu wa familia ambaye anauhusiano wadamu au ndoa, kama kaka, dada, baba, mama au mtoto. Pia hutumika kwa heshima kumrejelea mtu wakaribu wakijamii au rafiki wakaribu. Ndugu hutoa msaada wakifamilia kihemko na mara nyingine kifedha. Huku pia huchangia malezi, upendo na mshikamano wa familia.

Asante sana ni usemi wa kuonyesha shukrani kwa kiwango kikubwa. Ukionyesha heshima, upendo au furaha kwa msaada, kitu kilicho fanywa au zawadi iliotolewa. Hutumika katika mazungumzo ya kila siku, kazini au kijamii ili kueleza shukrani kwa dhati.

Sema nitendo la kuzungumza kutoa maelezo au kueleza jambo kwa maneno. Utumika kuwasiliana na wengine kueleza mawazo hisia au kutoa maelekezo.

Nenda ni amri au mwongozo wakusonga, kwenda mahali fulani, au kuondoka kwenye sehemu iliopo sasa. Hutumika kuelekeza mtu kufanya jambo au kufika sehemu inayotakiwa.

Faida ni matokeo chanya, tija au manufaa yanayo patikana kutokana na jambo fulani, kama biashara, kazi au hatua fulani. Faida inaweza kuwa ya kifedha, ya kijamii, ya kiafia au ya kielimu.

Kusini ni mwelekeo au upande wa dunia, unaoashiria upande wa chini kwenye ramani, kinyume na kaskazini.

Hongera ni usemi unaotumika kupongeza mtu kwa mafanikio, juhudi au jambo nzuri alilo fanikisha. Hutumika katika mazungumzo ya kila siku, sherehe au hafla ya kifamilia na kijamii, ilikuonyesha furaha, pongezi na heshima.

Tisa ni nambari inafuata baada ya nane na kabla ya kumi, hutumika kuhesabu vitu, kupanga ratiba au kuelezea idadi fulani.

Kahawia ni rangi inayotokana na mchanganyiko wa nyekundu, nyekundu mnyama au rangi za asili za udongo. Rangi ya kahawia mara nyingi huhusiana na utulivu, asili na joto. Utumika kwenye mavazi, mapambo, fanicha na picha na mara nyingine huashiria ukamilifu, uthabiti na urafiki wa mazingira.

Saladi ni chakula kilicho tengenezwa kwa mchanganyiko wa mboga mbichi, matunda au vyakula vingine. Mara nyingine ukiunganishwa na maviniga au viungo vya latha. Saladi ni chakula chenye afya kwani hutoa vitamini, madini na nyuzi muhimu kwa mwili. Hutumika kama kielezi mlo wa mchana au kama sehemu ya mlo kamili. Na mara nyingi huchangia kudumisha nguvu na afya ya mwili.

Mkahawa ni sehemu au jengo ambapo watu huenda kula au kunywa. Mara nyingi likiwa na menyu mbalimbali ya chakula na vinyuaji. Mkahawa unaeza kutowa vyakula kwa haraka, vya kawaida au vya kifahari. Na mara nyingi hutowa huduma ya wateja kwa kula mezani kuchukua chakula au huduma ya haraka. Mkahawa ni sehemu muhimu ya burudani, mikutano na kushirikiana na familia au marafiki.

Mguu ni sehemu ya chini ya mwili inayo tumika kusogea, kusimama au kudumisha usawa wa mwili. Kila mtu ana miguu miwili ambayo pia husaidia kutembea, kukimbia, kuruka au kushika vitu kadha kwa usaidizi wa mguu. Pia mguu ni muhimu kwa afya ya mwili kwa kuwa husaidia katika mazoezi, mzunguko wa damu na kudumisha nguvu na ustawi wa mwili.

Mlango ni sehemu ya jengo au chumba inayoweza kufunguliwa na kufungwa na hutumika kuingia au kutoka. Mlango unaweza kutengenezwa kwa mbao, chuma au vifaa vingine na mara nyingi huwekwa na kifungo au ya lezi ili kutoa usalama.

Jua kali linamanisha hali ambapo mwanga wajua ni mkali sana na huleta joto kubwa angani au ardhini.

Kitanda ni chombo au kifaa cha kulalia, kilicho tengenezwa kwa fremu na mto, na mara nyingine na blanketi au shuka. Kitanda hutoa faraja, usaidizi wa mwili na usingizi mzuri. Hutumika katika nyumba, hoteli au hospitali na ni muhimu kwa afya na kupumzika baada ya kazi, shule au shughuli nyingine za siku.

Nimefurahi kukutana nawe ni usemi wa heshima na urafiki unaoonyesha furaha na kuthamini kukutana na mtu kwa mara ya kwanza au hata baada ya muda. Kutumika sana katika mazungumzo ya kijami, kazini au kwenye mikutano ili kuanzisha au kuimarisha uhusiano mzuri.